Kazi gani ya nyumbani unayoichukia. Kazi gani ya nyumbani unayoichukia. Kazi ya nyumbani ambayo sipendi ni kazi ya kupiga deki na kufanya mafuzi, yani kufua manguo. Sipendi kupiga deki kwa maana inaniumiza mgongo, na pia ni kazi tu chafu ambayo inabidi uguze uchafu wa watu au, uchafu ulio, watu walioutoa kwenye sehemu mbalimbali wakaleta nyumbani, na pia sipendi kufua manguo maana. Zina uchafu waki mwili mwili wa kila mtu.

Unafanya nini usiku kabla ya kulala. Nacho kifanya usiku kabla ya kulala ni kuhakikishwa nime mshukuru mola kwa kile ambacho ame nibariki nacho mfano chakula. Kwa familia afya njema. Na mengineyo kisha naingia kwenye blanketi na kujibwaga usingizini.

Harufu gani unayo ipenda? Harufu ninayo ipenda ni harufu ya marashi wakati mwingine napenda piya harufu ya chakula napenda harufu ya marashi kwa maana inkufanya unanukia poa na inafanya uwe wa mvuto zaidi kuliko mtu ambaye hajapaka hayo marashi mhm.

Napenda kununuwa nini zaidi napenda kununuwa vyakula chochote ambacho kita nishibisha kwenye tumbo nakinifanye nihisi salama au vyema kuliko wakati nimo njaa ndicho napenda kununuwa mfano napenda kununuwa pizza napenda kununuwa mikate napenda kununuwa nyama na vyambusa chipsi mayai na vyakula vinginevyo.

Unapendelea kunyoa au kuvaa ndevu napendelea kunyoa naam sipendi sana watu ambayo wana ndevu au sipendi mimi mwenyewe nikiwa na ndevu kwa hivyo wakati tu ambapo zinatokezea au zinachomoza mimi natafuta wembe na kuzinyoa. Naam sizipendi hata kidogo.

Niambia kuhusu kazi au masomo yako. Masomo yangu nimo kwenye chuo kikuu na ninachosomea ni science katika teknolojia yaani computer science. Napenda somo hili kwa maana limeniwezesha ku sio tu kwa kutengeneza hela ila kwa kazi nyingine nyingi kama vile kupata riziki na itaniwezesha kukua kukua kwa siku zijazo.

Timu gani ya mchezo unafuataa? Timu ya mchezo ninafuata ni timu ya Manchester United, mchezo wa football au, mchezo wa kandanda. Napenda sana timu hii maana ni timu ambayo imeweza kuinuka hata wakati wa shida na wanacheza sana kwa nguvu.

Tukio gani muhimu katika maisha yako? Tukio muhimu katika maisha yangu ni siku yangu ya kuzaliwa. Ndiyo siku kabisa inayonikumbusha umuhimu wa maisha, umuhimu wa afya nzuri, baraka ambazo Mungu amenitunukia tangu nizaliwe mbaka sasa hivi. Ndiyo inanisaidia kukumbuka kumshukuru sana mzazi wangu aliyenizaa na kunipa chanzo katika maisha haya na kunikumbusha ni washukuru pia wanao niliozaliwa nao yaani yaani wadogo zangu na wakubwa zangu naipenda sana siku hii.

Unashughulikia udhaifu wako kazini vipi? Mimi nina udhaifu wa hasira nyingi na unaponitokea kazini. Na marafiki wachache ambao hunikumbusha na kunisaidia kupoa. Au kupunguza hasira kazini. Ninapokumbwa na tatizo hili. Cha muhimu ninachokifanya ni kuwatafuta au kuhakikisha niko karibu nao ili waweze kunisaidia kutuliza.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki. Kwani matumizi ya plastiki ni mabaya? Anyway ninapo pata chanzo au hela huwa na nunua vitu venye sio vya plastiki na ninapo nunua vya kula au soda umo dukani na akikisha nimenunua soda yenye kwenye glasi au kwenye chupa ya glasi naam.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kila asubuhi. Utaratibu wangu wa kila asubuhi, Naamka, Nasali au kumshukuru mola najikumbusha mambo ambayo nashukuru mola kwayo. Napiga mswaki, naingia kwenye simu yangu kuangalia ambao wamenitafuta. Kisha naanza siku yangu kwa kuangalia majukumu ya hiyo siku na kuoga na kujitayarisha.

Unapenda kuamka na jua au kulala mapema? Napenda kuamka na jua. Lakini pia sipendi kulala mapema. Na lala nikichelewa, na amka nikichelewa. Na lala usiku wa manane yaani saa sita, saa saba na naamka masaa ya asubuhi asubuhi kama vile saa mbili saa tatu.

Unaoga mara ngapi kwa siku? Sana sana ni mara moja. Lakini wakati mwingine huwa naoga mara mbili au wakati nipo kwenye sehemu yenye jua nyingi, mara tatu kwa siku. Lakini lazima katika kila siku nioge angalau mara moja tu.

Unapata habari wapi? Napata habari kwenye simu yangu. Yaani kwenye njia zote za mitandao mitandao ya kwenye simu. Facebook YouTube TikTok Au hata kwenye status pale WhatsApp. Kwa hiyo mitandao ya kijamii, hiyo chanzo kikocha matangazo yangu au habari zangu.

Je, unapenda muziki wajadi? Naam, napenda muziki wa jadi. Japo sielewi wanamaanisha nini kwa muziki wa jadi, ila napenda mziki. Muziki ni njia ya moja ya kujitoa, kujiondolea matatizo rohoni, njia ya moja ya kufanya nisiwe na mawazo, njia ya moja ya kuleta utulivu tu kwenye maisha yangu.

Unfanya nini kushirikiana na timu. Ninachofanya kushirikiana na timu ni kuhakikisha. Nimejua uwezo wao na pia nikishajua uwezo wao na na pia mimi naleta uwezo wangu au vipaji vyangu au kile ambacho kipaji ambacho nimebarikiwa nacho na.

Je unapenda kunywa maziwa? Naam ninapenda kunywa maziwa, maziwa ni chakula chenye afya yaani inanisaidia kukuza mifupa yenye nguvu mifupa mizuri meno yenye nguvu na na pia inaleta utulivu kwenye tumbo na akili yaani kwa hivyo napenda sana maziwa naa nayanywa wakati wowote ninachopa ninapopata chance.

Unapenda kucheza michezo ya video? Hapana sipendi kucheza michezo ya video ila napenda kucheza michezo ya rununu. Sababu inayonifanya nisipende mchezo ya video ni michezo ya video inaweza kukupa uzoefu ambapo ambapo ukishaupata uzoefu huu sio rahisi kuepuka yaani unakukaza yaani ya huawezi kutoka hapo naam.

Je unapenda kupika? Naam napenda kupika ila sipendi kupika kwenye mikutano mikubwa au kupikia familia yenye watu wengi napenda tu kujipikia mwenyewe au nikiwa na familia yangu ya karibu yaani ndugu zangu mzazi wangu na au nikiwa kwangu watoto wangu na bwana yangu kwa hiyo napenda kupika ila sio kupikia umati.

Unapenda kucheza au kutazama mchezo viote wakati mgine kutazama mchezo ndio kuzuri na wakati mgine kucheza ndio kuzuri nikitaka kufanya mazoezi ya mwili huwa napenda kucheza. Nikitaka tu kujipa raha tu na kuenjoy huwa nacheza.

Natumia njia gani ya usafiri kila siku? Sana sana huwa natembea maana siishi na mahali ambapo natalii yaani mahali ambapo nafanya kazi na mahali naenda shule naishi karibu sana kwa hivo huwa natembea na miguu. Wakati mwingine huwa napanda pikipiki au baiskeli yenye miguu miwili. Na wakati mwingine ninapoenda napoenda kutembea mbali huwa napanda matatu au gari.

Niyambie kuhusu manzaro kutoka dirishani mwako. Manzaro nini? Muna giwa sijawe sikeyi manendo ya manzaro. Hmm. Oho ninasho kitazama nikiona njia. Ninasho kiona nikitazama njia ni uchafu tu? Yani nyuma tu ya dirisha yangu kwenye nyumba yetu? Ndiyo sehemu ambayo watu wanamwaga uchafu kwa hiyo hakuna kikubwa cha kuona huko. Na nyumba pia. Kwa hivyo.

Unatumia muda gani mtandaoni kwa siku? Masaa masaa manane yani nikiamka asubuhi naingia kwenye mtandaoni kwa saa moja naenda kazini au shuleni nikiwa kazini au shuleni ninapo pata wakati wa mapumziko naingia mtandaoni nikirudi chumbani. Nikishakula nikingojea kulala naingia mtandaoni.

Nguvu zako ni zipi kazini gufu zangu kazini ni kuelekeza watu au kuongoza watu nina kipawa cha uongozi na chanzo tu li wakati tu unapo kuja wa kuongoza huwa sibahatishi naongoza kwa kina na kwa bidii.